Kile ambacho ninafanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kwanza najipanga, unajipanga kabla kuanza kazi unajipanga vile ambavyo utapanga utafanya hiyo kazi vile ambavyo unaweka mikakati ya na unajipea masaa ambayo unapaswa kuwa umemaliza unaona e kama ni kitu kinachohitaji kufanyiwa research una, unaingia kwenye tarakilishi mbio mbio unafanya research yako unamaliza kazi ya haraka.

Ndiyo nishawahi nanua tiketi za tukio. Nilikuwa hafla ya sherehe hivi ile ambayo unaleta msanii mashuhuri kama vile chris brown hivi ama wiz kid unamleta ku kutumbuiza pale kwa hivyo nilinunua tiketi ya kuingia kwenye kiwanja hicho kumuona na kufurahia maisha na ma nilifurahia vibaya sana. Ilikuwa siku mzuri. Nilicheza nikaimba nikapiga sherehe inavyofaa. Ni siku ambayo iliwekwa kwenye kumbukumbu ya maisha yangu milele na milele.